Kazi na timu ya mbali inategemea iko mbali upande gani. Kama ikombali nchi za nje ama tuko nchini pamoja lakini hatuonani, inabidi basi tunafanya kazi kupitia kwa mtandao. Kuna mitandao tofauti, tofauti ambayo wafanyi kazi utumia ili kusaidia kama kuonana, kuongea mawasiliano na kathalika. Kama barua pepe, kama zoom hivi, watu ufanyia mikutano hapo, kuna google meet na kathalika.